Chakula cha kigeni nilichowahi kujaribu ni sushi. Nilipo kuwa ni kisafiri na familia yangu. Tulijaribu sushi kwa mara ya kwanza. Ingawa mwanzoni nilihisi ni kigeni sana na ladha yake ilikuwa tofauti. Na chakula ni nachozia kawaida. Mara baada ya kujaribu nilifurahia sana. Ninapenda jinsi chakula hiki kina vyopangwa kwa uangalifu na kuwa na rangi na ladha tofauti kila kipande cha sushi kulikuwa na kipekee na kile nifanya nijisikie kama ninajaribu kitu kipya kabisa, kwa hivyo kujaribu chakula cha kigeni kama sushi kulinipa furaha na hamasa ya kujifunza zaidi kuhusu tamaduni na ladha za nchi hiyo kila nikikumbuka, mimi huhisi msisimko na hamu ya kujaribu vyakula vipya siku zijazo.